Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni wa kawaida lakini wenye furaha. Asubuhi, mara nyingi ninaanzia na kikombe cha kahawa au chai moto ili kuamka vizuri na kuanza siku kwa nisati. Wakati wa kazi, nikihitaji kupumzika kidogo napenda kunywa kikombe kidogo cha chai au kahawa uku nikipanga kazi zinazo fuata.